Kitabu ambacho nakipenda sana kinaitwa Kidagaa Kimemwozea. Ni riwaya ambayo imeandikwa na Profesor Kenny Walibora Naipenda hasa kwa sababu inaongelea hali halisi ya demokrasia na uchumi katika bara letu la Afrika namna dagaa yaani wenye nguvu wanavyo wahangaisha na kuwatesa wasio na nguvu yaani vidagaa.

Ni napenda kutumia muda na familia yangu vipi? Asubuhi nikuwa na familia yangu, huwa nahimiza kila mtu, angalau ajipe shughuli ili kazi ifanyike. Mchana bada shughuli mimi hutangamana nao katika zile harakati za hapa na pale. Ambapo tunapigia gumzo tu hadithi ngano na kuulizana namna shughuli ya asubuhi ilivyo kuwepo na nini haswa tunafatufanye mchana huo.

Ninashugulikia muda vipi kazini? Kwanza kabisa nina ratiba yangu ambayo inaonyesha namna Ninavyofaa kuendeleza na kueneza shughuli zangu kazini nitaifuata ile ratiba moja kwa moja nianze nambale zile shughuli ambazo zinahitajika kukamilika haraka iwezekanavyo kisha Nihitimishe na shughuli ambazo zitahitajika kukamilika mwishoni.

Naam ninge ningependa kurudi ujana kwa sababu ujana venye mswahili na mhenga alisema ujana ni moshi ukienda haurudi. Yapo maneno ambayo na yatamani ningekuwa na yafanya sa ila siwezi kwa yafanya kwa maana ujana wangu ulipita. Na katika ujana wangu maisha yalikuwa mazuri niliishi kutangamana na lafiki zangu. Ilhali siku hizi wengi wametapaka katika maeneo mbali mbali ya nchi hii. So ningekuwa na uwezo ningetamani kurudi huko juu ningetama Tangamana nao kirahisi na kufurahia maisha.

Ninapenda kusikiziliza radio kwa sababu ina mafunzo mengi sana Pia kuna mtumboizo Kuna ile inaitwa mziki ambao huwa unatuliza hasa baada ya siku refu na pia kuna zile taarifa ama habari ambazo zinaeleza namna vitu zinafanyika katika enzi yetu tukufu na pia kuna mafunzo mengineo kama vile magonjwa na matibabu.